Haina maendeleo ambayo hua natamani kuyaone kwa jamii ni mshikamano. Mshikamano ni maendeleo makubwa sana. Yani watu kuwa ndugu, watu kuwa kitu kimoja. Jamii ziwe kitu kimoja. Hata kama tunaishi katika tamaduni tofauti tofauti. Lakini jamii zishikane, jamii ziungane, jamii zisiwe na utengano, zisiwane jamii, jamii zipendane. Na ikiezekana zishikamane hali ya kuamba dunia inapaswa kupendezeka. Kupendezeka au kupendeza ikiwa na watu, ikiwa na vitu ambavyo vili, kusudiwa, kuwepo, tangu dunia ilipokua inambwa. Vitu vyote vyote na mshikamano ni kitu ambacho na tamani kuona. Hou ni maendeleo mazuri sana, ni maendeleo makubwa sana. Ni maendeleo ambayo kuna baadhi ya jamii, wanayatafuta, wanautafuta mshikamano, wanatafuta mungano, wanaitafuta amani. Ni maendeleo makubwa ambayo inaweza kuzaa faida nyingi zingine ambazo huwa tunazitafuta kwa ugumu.

Vifaa vyangu sina mda, yaani sina utaratibu mzuri kwamba labda nitazafisha vifaa leo, kesho, kesho kutwa na siku zingine au labda asubuhi mchana jioni hapana. Mara nyingi na poona vifaa vyangu vimechafuka, nitavizafisha. Ijarishi vitachafuka, ndani labda ya dakika chache, huenda kuna kitu nilikuwa nafanya, kika chafua, nitasafisha. Lakini nyakati zingine zinaeze zikapita siku kathaa Kwa sababu unaona kabisa havijachafuka kulingana na mazingira ambayo mimi nafanya kazi na vitu vyangu Kwa hivo sina mda kamiri ambao nasafisha vitu vyangu nasafishanga tu na poona vimechafuka na vyo havichafuki tu bila sababu huwavina tumia muda kidogo.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Na endapo ni kikuta teknolojia hiyo, inafaida kwangu na hata kijamii inaweza kuwa nasifa nzuri. Naitumia, lakini ikiwa nasifa mbaya kijamii hata kwangu haiwezi kuwa kitu kizuri. Napenda kufanya vitu ambavyo jamii inaweza ikapokea kwa sababu mafanikio ni watu. Kuwavna po jaribu teknolojia ambayo na jua inaweza kupa faida. Basi faida ianze kwa namna ambavyo jamii itaona vila ambavyo wewe umefanikiwa.

Kujistawisha wakati wa likizo, huwa nahakikisha natumia muda wangu vizuri katika mapumziko. Na kupumzika kwangu mara nyingi ni kutembelea au kuenda mazingira ambayo na akili yangu inaweza kupata. Na nafasi ya kufikiri zaidi maeneo ambayo hayana watu wengi, maeneo ya vijijini sana sana. Kutembelea misitu, kukaa, kupata upepo, kwenye misitu, kujifunza ama kufikiria mipango mipya napokua narudi. Kwenye uwajibikaji wangu nifanye nini. Hivyo ndo huwa najaribu kujistawisha kipindi inapokua likizo.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama vidole na hii sana sana ipo kwenye mifumo ya kitaifa kwamba kuna baadhi ya mambo ili uonekane kuwa mshirika wa taifa ili ufahamike kuwa kama raia wa taifa basi iko mifumo mingi HIko mIfumo, nisiseme mingi, iko mIfumo kadhaa ambayo Inatutaka tutumie vidole kwenye kujisajili au kwenye kulinda nyaraka au kwenye ku kufanya nini, ku kueleza kuhusiana na taarifa zetu. Kwa mfumo wa vidole ni mfumo ambao ninautumia.

Mchezo ambao ningependa kujaribu kiukweli kabisa ni mchezo wa kuogelea. Mchezo wa kuogelea kwenye maji ni mchezo ambao naupenda. Naona watu wakiufanya kwenye maisha yangu, tangu nikia mdogo, nimeushuhudia. Lakini pia nilishawahi kujifunza mchezo wa kuogelea. Naupenda sana. Lakini ni kipindi kirefu sasa sijahusika na maswala ya michezo ya namna hiyo. Kwa hivyo napenda kujaribu mchezo huo. Lakini pia nikijaribu mchezo huo naweza nikuufanya katika ubora. Kama sehemu ya maudhui ambayo naweza nikayatengeneza na watu wakaona. Baadaye ukawa sio mchezo kwa sababu ya kujifurahisha kwaangu bali ni mchezo kwa sababu ya kufurahisha na wengine ambayo watanitazama, kulingana na umahiri na hata kuwafunza pia.

Kitabu nacho kipenda zaidi ni biblia, ni kitabu cha imani, kitabu cha mungu, kitabu cha dini ya ukristo, kitabu ambacho kinamwelezea mwanadamu na imani yake, na mwanadamu tangu anaumbwa, mbaka anakuwa, anatawala ulimwengu, mwanadamu anapokuja kuweza kujitambua na kuunda vitu vingi, kuunda teknolojia, kujua namna ya kutumia miti na vitu vingine, kujitibu, kufanya wema na uhasi. Muona ni kitabu ambacho kinaelezea ukweli wa maisha ni kitabu ambacho kenelezea hatima ya mwanadamu na hatima ya ulimwengu mzima ni kitabu nacho kipenda Sidhani kama kuna kitabu ambacho nakipenda na kukiamini Zaidi kuliko hicho Kwa sababu kimeeleza kila kitu Kimeeleza nguvu tulizo nazo sasa Kimeeleza utashi Kimeeleza kila kitu ambacho sisi kama binadamu tungeweza kukifanya Napenda sana kitabu cha biblia na nyakati ambazo niliweza kukitambua kitabu hicho ni pindi lipokuwa kuwa naufahamu Kuchukuliwa na ndugu, wazazi aidha walezi na kunipeleka kwenye masehemu ambazo Kitabu hicho ndo mahali pake sehemu za ibada, umwona na mazingila mengine ya mafundisho Hapo ndipo nilipokijua kitabu cha biblia Ingawaje si kwamba labda nimekisoma kwa upana sana Hapana ila mambo machache ambayo nimeyasoma kwenye biblia Yali nithibitishia kuwa ni kitabu ambacho kimebeba mambo yote na nakipenda sana.

Namna ambavyo wanashambulia tatizo kazi ni huwa napenda sana kuwa na hoja. Hoja ambazo zitalenga ukweli na kuonyesha wazi vile ambavyo. Tunaweza kulitatua tatizo au hoja ambazo zinaweza kueleza wazi namna ambavyo matatizo huwa yanapatikana. Na ni namna gani tunaweza kupingana nayo.

Jukumu ambalo napenda zaidi kazini ni lile jukumu ambalo ni sehemu ya utekerezaji wangu. Yani napenda kuhusika na kitu ambacho ninamazoea na ninamapenzi nacho. Kwa sababu hata kazi ninayoifanya, teyari najua najua majukumu yangu ni haya. Hivyo, majukumu yangu kulingana na utendaji wangu, niseme nafasi yangu huwa napenda kuizingatia. Kwa sababu nafasi yangu ni kitu ninachokipenda na kabla ya kuipata nafasi hiyo niliipambania nilijifunza Nilijifunza namna ya uendeshaji na utendaji wa kitu ambacho nakifanya na hata kazi yangu naifanya sawa sawa na kile ambacho nilitaalia kufanya kuwa jukumu langu litabaki pale pale kwenye kile kitu ambacho mimi kilinipeleka kwenye kazi wala hakuna machaguo kwamba nikiwa eti kazini napenda kufanya jukumu gani na jukumu gani napenda kufanya utendaji wa kitu ambacho ndo kimenipeleka pale kazini na si vingenevyo.

Mwaka mpya nihusherekea nikiwa na marafiki zangu kama wa wa wa nne, marafiki kama wa nne, na tulikuwa tu kenye mazingira ambayo, hayakuwa mazuri sana, nalikuwa ni mazingira ya kazi, tulikuwa kazini, ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa kimya sana kwetu, siku ilikuwa na changamoto mchana, siku ambayo haikuwa na vitu vingi vikubwa labda vya kushangaza, sana sana ilikuwa ni siku ngumu kwa mchana, Lakini mwaka ulipobadilika usiku wa saa sita Kila mtu alifurahi alishuru kwa sababu tulifurahia kuiona tarehe moja ya mwaka mwingine Kwa tulifurahi kwa sababu tuliamini sasa tutaanza vitu vingi upya au tutaendeleza pahali ambako tumeishia kwa sababu jamii nyingi zinaamini mwaka unapobadilika watu huwa wanasahao vilivyopita na wanaanza vitu vipya kuona sisi tunaishi kwenye imani zao na tunafanya mambo yetu kwa mikakati ili wao, watutazame kama vile ambavyo wanaamini kwamba, tumeanza mambo mapya, lakini kumbe sisi tunaendelea, tulipoishia, tunakuza, hatuja kata na kuanza, tunakuza, kuwa mwaka mpya, liwanza nikiwa marafiki zangu, na tulikuwa na wakati ambao, haukuwa na mshangazo, haukua wakati ambao labda, una nini ulikuwa ni wakati wakawaida.

Kumbukumbu yangu ya kutisha huwa nakumbuka ajali flani ambayo ilishawahi kumtokea mtu flani ambayo nilimshuhudia kwa macho yangu akikwepa ajali lakini wakati huu wa ajali ilikuwa ikimfuata na hapo nikasema kweli da ajali kumbe unaweza ukasema kwamba naweza nikajikinga na matatizo lakini matatizo yakakufuata kwa sababu kule unapokimbilia ndipo tatizo lilipangwa na lenyewe kukimbilia ukakutana nalo Kwani nishahi kushudia tukio la mwanadada mmoja ambaye walikuwa na mtu wake Kuna mwanadada mwingine pia alikuwa na mtu wake walikuwa ndani ya gari ule mwanadada alikuwa amekaa upande wa kuendesha gari akiwa anaelekezwa na mtu wake Mwanaume wake Mwana na wale wawili waliokua wakitembea ile gari ikawa imekuja kwa spidi Baada ya yule mwanadada wa ndani ya gari kukosea Wakawa sasa wanakimbia kuikwepa ile gari Sasa ule mwanadada akawa amekimbilia sehemu ambayo ilikuwa na usalama sana lakini na ni kando kabisa lakini kule kule alikokimbilia ile gari ikamfuata kule kule ni tukio ambalo lilisikitisha kwa sababu alikuwa n ni mwanadada alipata ajali mbele ya macho yangu.

Napenda sana kula mboga za majani, mboga za majani napenda sana, lakini pia napenda sana nyama, japo nyama, napenda kwa nyakati fulani fulani kama kitoweo, lakini mboga za majani nazipenda mno kuliko mboga zingine. Angalau kidogo mboga za matunda, lakini si sana kwa sababu ya kuhepuka gesi tumboni, lakini mboga za majani napenda mno.

Uzoefu wakushangaza ambao nilishai kupata ni namna ambavyo, napokuwa nakutana na watu na kujifunza vitu, kitu chochote kile ambacho nataka kujifunza. Kwa mfano nilishai kujifunza namna ya kurusha kamera ya angani, inaitua droni. Nilishai kujifunza na badala yake, ndani ya mda mfupi sana, hata alienifundisha, alistajabu kwamba ni nimekuja kuwa mtaalamu na kurusha hiyo kamera ya angani. Kwa uzowefu mkubwa sana na kwanguvu kubwa Lakini yote ili sababishwa na vile ambavyo nilikuwa na jalibu kujitathamia au kujitathimini Kabla sija jifunza nilikuwa na tamani siku nikijua kurusha kamera ya juu Kuna namna nitairusha ambavyo nilikuwa mimi nafikiria Kikubwatu nilikuwa na hitajia mafunzo ya namna ambavyo inarushwa au kutumia mfumo kuirusha Lakini ninawezo mkubwa na walidi mkubwa sana wakurusha kamera ya juu ya ni droni na ni uzoefu ambo hata mimi unanishangaza na unawashangaza sana na watu wengine.

Huwa nasherehekea siku yangu wa kuzaliwa kwa kutafuta kitu kama keki, mishumaa, kuienzi kama vile ambavyo jamii nyingi zinajua namna ya kuienzi siku ya kuzaliwa. Vipo vitu ambavyo hutumika siku hiyo kwa sababu ya kuienzi siku ya kuzaliwa, watu kula vipande vya keki ambavyo vina maagano ya mwili na ukuaji na upendo wa kweli huwa nafanya hivyo kama watu wengine.

Michezo mbayo napenda kutazama.Ni michezo ya mapigano ya ngumi.Napenda kutazama michezo ya mpira wa miguu.Napenda kutazama mbio za magari. Na nilipenda michezo yote hiyo baada kuiona kwenye runinga, yaani television, nikapenda. Nimeona michezo mingi, lakini hiyo ni michezo mbayo. Mimi napenda sana kuitazama imenivutia.Na nimeanza kuipenda kipindi tu nilipopata ufahamu kwa kuielewa michezo kwa kuiangalia runinga. Umri wangu ulivyo kuwa tunakuona kwamba, saa hii michezo napenda.Na huwa napenda kutazama nikiwa na watu wengine kwa sababu unapukuwa unatazama michezo ukiwa na watu wengine.Kila mtu ana mtu wake ambaye hatamchagua ndani ya mchezo. Mnaweza mkaanza kuweka labda, ushindani kwamba wewe utamshabikia ya huyu, mimi nitamshabikia huyu.Mwisho wa siku mchezo ndio unakuwa. Unapendeza kwa sababu hata michezo yenyewe ina chezwa na watu.Na kila anayeshiriki michezo, huwa anashiriki kwenye kutafuta ushindi.Kwani nikiwa kama shabiki wa michezo huwa napenda. Kufuatilia michezo mingi. Hiyo ambayo nimeorodhesha lakini, kuna watu wanapenda kuwafuatilia wenye michezo hiyo, kama watu ambao wananishawishi.

Mahali pa historia ambako ningependa kutembelea ni India na huko India ipo historia moja inayomzungumzia budha mtu ambaye alikuwa na akili kubwa sana ya kutambua madawa kwa sababu ya kuitibia jamii yake na mtu ambaye alikuwa na maono makubwa sana kuhusiana na vitu vingi vibaya either maradhi ambayo yalikuwa yakikaribia kuikumba dunia au jamii mbali mbali kidunia. Budha alitoka kule India na alikuwa na uwezo mkubwa na aliacha maarifa mengi India ya utengenezaji wa dawa, akaenda China Lakini India iko siri kubwa sana ya watu wenye uwezo mkubwa wa kusolvu matatizo mengi kiafya na kutafiti Hivyo natamani sana kutembelea India Lakini pia ni sehemu ambayo ina viu vingi vinavyofundisha maswala ya sanaa, teknolojia na maswala ya kihisia.

Namna ambayo natumia kuimiza ushirikiano katika timu ni kwa kuwaonyesha watu faida zipatikanazo katika ushirikiano. Kwa mifano ya kutumia timu kama za mchezo, timu za mchezo labda ya mpira, kwa ushirikiano wa watu kumi na mbili uwanjani mtapata ushindi, lakini pia mnaweza kufanya ule mchezo katimia kulingana na formula yake. Kwa hiyo, mtindo ni mtindo tu katika timu. Kwa huwa nahimiza mtindo wa namna uendeshwaji wa kitu ambacho kinafanywa na team. Huwa napenda kuhimiza namna ya kuishi kwenye mitindo au mfumo wa uendeshaji. Juu ya swala mbalo, timu inausika kwenye utendaji. Kitu ambacho kinatuunganisha huwa ndo napenda sana kukiamasisha. Tushirikiane, tuwe wa moja, tuhakikishe tunafika malengo.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza au natamani kujifunza ni namna ya kutengeneza maroboti. Namna ya kutengeneza vitu kama akili mnemba ni vitu ambavyo kwa jamii za watu wengine au jamii zetu na uwelewa wangu mimi bado niko nyuma. Lakini ni kitu ambacho natamani sana kuwa na ujuzi wa kutengeneza. Na faida ambazo nazitazamia ni namna ya kuweza kuwasilisha fikra zangu na watu kuzielewa napokuwa natengeneza maroboti au mfumo ya akili mnemba inaweza kuwa sehemu ya kunisaidia kusambaza vizuri juu ya maono au mitazamo Lakini pia kutengeneza maroboti au akili mnemba inaweza kusaidia sana vizazi hasa vya jamii ya sasa kwenye kufanya vitu kuwa rahisi zaidi kuliko kuzi kuamini katika shida au njia ngumu ambazo watu wengi walizipitia karne za nyuma. Hivo natamani kuwa mjuzi wa kutengeneza maroboti au akili mnemba.

Mkate waina gani naupenda ni mkate wakuoka, tena mkate unawokwa bila mafuta. Mkate unawokuwa, unawotengenezwa kwa ngano. Na mara nyingi napenda kutumia mikate ambao naweza kuoka mimi mwenyewe. Huku kwetu tunaita scones. Wanapenda kuoka scones na ndo mkate ambao naupenda, napenda latha yake. Napenda kufanya mchanganyiko wa latha, kulingana na vile ambao mi nataka, nipate latha flani. Lakini hiko mikate mingi ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kuunda vitu vingi vingi Lakini napenda mikate ya skonsi ambayo imetengenezwa kwa ngano hamila na mafuta kidogo kwenye kukanda kisha kuchoma kwa makaa ya moto.

Kujihisi vipi kusu wasilisho najihisi sawa kwa sababu najua kila kitu kina hatua na kila kitu kina ugumu mwanzoni, kina ubora, wake na kinaweza kuwa kigumu hata mwishoni hivo napokuwa napata wasilisho lenye kufurahisha au lenye faida najisikia vizuri Lakini napokutana wasilisho ambalo halipatii faida linaumiza Naweza kujisikia vibaya lakini mara nyingi napenda kujaribu kila napokosea kwa sababu nakuwa na lengo na jambo flani Sasa mbaka lengo langu litimie kwa huko ni maswala wa mawasilisho naweza nikajihisi vibaya nikikutana na mawasilisho mabaya lakini huwa najaribu mpaka nipate mawasilisho mazuri hivo napenda majibu kuhusu wasilisho ila napenda majibu mazuri na hiyo ni kwa kila mtu.